Mimi ni mzaliwa wa mji wa Nairobi katika mtaa mdogo unaoitwa ziwani. Mtaa wenyewe uko karibu na jiji kuu la Nairobi, ni mahali ya ambapo ukitaka kutembea utakuchukua kama dakika ishirini au thelathini. Ni mtaa ambao uko kati ya masoko mawili makubwa sana ambayo yanajulikana hapa mjini. Soko la gikomba na soko la kariakoo. Kwa hivo tulikua tu watu ambao tumekaa kwenye town. Ni mahali ambapo tungetembea kwa miguu ili tuweze tuka tafute kazi katika kijiji. Hospitali haswa ambapo nilizaliwa ilikua inaitwa Pumwani ambaye pia haikuwa mbali na hapo kwetu. Na tumeishi hapo tangu kuzaliwa. Kusoma shule ya chekechea kusoma pia shule ambayo ni ya primary, shule ya msingi. Kisha pia kusoma shule ya sekondari na hatimaye kumalizia katika college, hapo nimekua hiyo miaka yote, nimeona mengi na nimejifunza mengi nikiwa huko. Miaka ilivyoendelea, ikawa sasa lazima maisha kila mtu aanze maisha yake. Wazazi wakaaga dunia, kwa hiyo ikabidi sasa lazima, tusambaratike na nikaenda kuishi mahali tofauti kulikuwa kunaituwa Eastleigh. Nikakaa kule, miaka kidogo, nikiwa natafuta kazi, kisha baadaye, nikahama, nikapata mume, nikaolewa, nikahama, nikaenda sehemu nyingine, inaitwa kahawa west. Nikatoka kule, mungu akatujalia, tukiwa kule, tukapata shamba. Mahali ambayo unaezasema ni suburb. Tukanunua ploti, tukaweza kujenga, japo jengo letu halijaisha, sasa ndiyo tunakaa. Mahali nakoishi ni panaitwa Kiserian. Mahali karibu na sehemu inaitwa Ngong kwa watu wa kijamii ya kimaasai. Ndiko tunaishi. Sio mbali sana na jiji kuu la Nairobi na pia sio mbali sana na jiji la kaonti ya Kajiado. Kwa hiyo, mimi wakati huu naishi mahali ambapo mimi nimehamia. Sio mahali ambapo nilizaliwa. Nimebadilisha makao na ninapenda mahali ambapo ninaishi na niko na jirani wapya ambao tulipatana nao sehemu hizi za makao.

Mikutano ziko za aina nyingi sana. Kuna mikutano ya ana kwa ana ya mtu moja baina na mwingine. Pia kuna mikutano ya watu au vikundi fulani fulani. Watu wa sehemu nyingine na watu wengine. Au watu ambao wamekutana kwa kusudi au kwa lengo moja. Mikutano pia unaeza kuwa mkutano iwe ni ya watu au ya mtu ikiwa na lengo na bado likaweza kufanywa kupitia video. Video aina ya Zoom link na pia mambo ya watu kuna tarakilishi au app ambaye inaitwa Teams, kunayo Google, kuna kunayo Zoom pia. Ziko aina nyingi siku hizi. Kwa hivo mikutano, unaweza ifanya kivyo vyote. Hata kwenye simu pia bado, unaeza kufanya mkutano kupitia video. Pia kupitia hizi apps tofauti kama vile WhatsApp, kama vile Instagram. Kunazo ah hizo teknolojia ambazo unaweza kutumia kufanya mambo ya mikutano. Mikutano ya ana kwa ana ni mikutano ambayo watu huonana, aah watu wakatoa hisia zao. Kaweza hata kuangalia vile watu wana react ama wana respond kulingana na mambo vile anazungu mziwa. Mikutano ya ambazo unaweza kuzitumia ukiwa unatumia hizi matarakilishi mbali mbali. Mikutano ambayo mara kwa mara watu huwa na ilie nafasi ya kuzima ile video na bado kuongea. Na pia wanaweza kuweka picha katika ile video wanaweza kuweka picha. Video wanaweza kuwacha wazi waweze kuonana. Mimi nikiulizwa, mikutano ya ana kwa ana ilikuwa mzuri kwa sababu ya kuonana, you know mnaweza ongea zaidi ya ile agenda ilikuwa pale. Siku hizi kwa sababu ya muda, na tena hautaki kuwa ni lazima uwnde upande gari, ndio uende mkutane mahali fulani. Siku hizi kutumia teknolojia, menaweza ingia mkutano hata mmoja akiwa ulaya, mwingine ako sehemu hizi zetu za Afrika, mahali popote. Kwa hivo inapunguza gharama ya kuenda mbali na pia inarahisisha mambo. Kwa sababu katika zile mikutano huwa zina wekwa wakati. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kupima wakati watu wajue kwamba mkutano unaanza saa fulani na utaisha saa fulani hata kulingana na vile utakavyo wekwa kwenye tarakilishi. Kwa hivyo mimi napenda mikutano hiyo ya aina ya kupitia mtandao kama vile Zoom, ama Teams, ama Google, hizo ndiyo mkutano ambazo mimi napenda. Kwa sababu ya muda na kwa sababu ya kurahisisha kazi yangu.

Kazini ni mahali ambapo kunazo taratibu ambazo huwa zinafaa zifuatwe. Pia kunazo zile policy ambazo wameandika ambazo zinapatia wafanyakazi mwongozo. Mara kwa mara kunazo zile izo notice ama izo policy ambazo uwa wameandika. Vizuri sana katika kitabu cha wafanyakazi, lakini wakati mwingine kuna kuwa na changamoto. Kwa hivo, kuna mambo ambayo mwajiri hatilii manani au wanasahau. Vitu kama vile kwa mfano, uko kazini na unaitaji kutumwa mahali fulani, badala waachilie pesa mapema, wanafanya unachelewa. Kwa hivyo kuenda kule kwenye field inakuwa wewe unafika kama umechelewa na wakati mwingine hawaangali hali yako ya kutimiza ile kazi. Kwa hivyo wanakufanyia kazi inakuwa ngumu sana. Pia katika mambo ya kuongeza tuseme vitu kama vile mshahara unakuta umeaidiwa itakuwa hivi na hivi ama wakati mlianza mwaka kulikuwa na mlializewa kwamba mnatarajiwa kuongezewa mshahara kisha manakuwa na mabadiliko wanakataa. Wakati mwingine wanaandika watu kazi na ni watu ambao hawaelewi kazi. Kwa hivo wanakuongezea kazi zaidi, ya kufanya, na mshahara wako ni ule ule. Wewe inakubidi tena wewe ndio unamfunza, uliyeongezewa. Tena wao wenyewe unapata wakati mwingine hawafuati, zile sera zenye ambazo wameweka. Mwaka ukianza wanasema kwamba kulingana na vision na strategy wataelekea hivi. Lakini ikifika katikati wanakataa. Kwa hivyo ni mambo ambayo yanaleta changamoto kazini, yanaleta kugonganisha watu, yanaleta isia za kuvunjika moyo na yanaitaji mabadiliko. Mimi binafsi kitu cha kwanza huwa nazungumza na aliye mkuu wangu wa karibu namuelezea isia zangu nione kama anayapata. Tukiweza kuzungumza na kutatua ama akisema atazipeleka mbele inakuwa ni afadhali. Asipofanya vile, naongea na wenzangu, na tukishaongea, tunaandika email baruwa pepe kwa mkubwa kumwelezea kwamba kuna mambo ambayo tukuwa natarajia lakini hayakuweza kutimizwa. Na nikiona email lilienda na pengine hajafuatilia au ajatilia manani ya mambo ambayo nikuwa nasema bado huwa nakwenda kwa yule ambayo ana husika na kumwelezea kwamba sijaridhika. Na sio tu kumwelezea lakini nafuatilia na barua pepe ya kusema kwamba yale ambayo aliahidi haijatendeka kwa hivo ni muhimu wabadilishe mambo. Kwa hivyo hiyo ndiyo jinsi mimi ufanya kwa kushambulia mabadiliko kazini. Huwa sinyamazi nazungumuza na kutoa maoni yangu. Na sio tu kuongea pia katika maandishi na pia kuwachochea wenzangu.

Hili swali la kutembea. Ni wapi ambapo napenda kutembea na kulingana na maoni yangu inaeza kujibiwa kwa njia mbili. Kutembea kwanza inaeza kuwa ni katika ile hali ya kufanya mazoezi kwa hivo kulingana na kama ni katika hio hali. Naeza kusema mimi hua napenda kutembea asubui katika hali ya mazoezi huku sehemu ambako tunaishi. Napenda kuenda kama vile kilomita mbili au tatu. Kulingana na vile nimepanga. Ili niweze kusisimua mwili wangu na kuulinda kiafya. Pia, kuna kutembea ile ambaye inaashiria kwenda sehemu fulani fulani. Iyo ni kulingana na vile naelewa ili swali. Kwa hiyo kutembea, kuna sehemu nyingi zana sana za kutembelea. Hasa huku inchini kwetu, kuna sehemu bali mbali kwanzia kule kwenye bahari la indi kule pwaani. Mpaka kule juu Turkana. Kuna maandhari mazuri sana ya kutazama. Na nchi yangu naipenda inapendeza sana. Uwa naona kama mungu alikaa akaunda nchi yetu, iwe ni nchi maridadi sana. Sija tembea sana kule nje, lakini kwa nchi yetu kunazo sehemu ambazo nimetembea. Kwa hivu, sehemu ambazo napenda kutembea ni kama vile kuenda sehemu ya pwani, kule mjini Mombasa, Malindi, Kwale, maanake nakaa mahali panaitwa Kajiado. Pia napenda kutembea sehemu za kule juu nimesha kwenda mahali panaitwa Turukana. Mahali kulipatika na mwili, kulipatika na mtu wa kwanza, alio onekana hapo katika historia. Una maanthari mazuri na wakati unasafiri kuenda kule unapata kwamba utaona milima na mabonde. Vile inchi ilivyoumbwa kwa ustadi kuu sana. Ni sehemu ambaya ni kame na ni ya joto lakini ina mandhari yake na urembo wake. Pia napenda kutembea sehemu za Nyanza na sehemu ya Nyanza au Kisumu mahali pazuri sana kunao ule bahari unaitwa bahari Victoria sehemu ambao ukienda kutembea utapatana na watu ambao wanapenda kula samaki wanaotua kwenye bahari na wanapika vizuri sana kwa sima kwa hivyo napenda kutembea sehemu hizo nimesema hizo ni baadi ya sehemu ambazo napenda kutembelea Hmm.

Wakati mtu anapojaliwa kupata kazi, inakuwa ni baraka sana. Kwa sababu, siku hizi kupata kazi, imekuwa ni nadra sana. Na haswa katika huku nchi yetu, imekua tunao wasomi wengi, lakini kazi zimekuwa hazipatikani. Na mtu anapoangukia au akapata bahati kupata kazi, inakuwa ni furaha kubwa sana. Mtu kama huyu ambaye amepata kazi, kitu cha kwanza ningemuelezea, kama ushauri ni kwamba, ajue amebahatika. Ni wengi ambao wangetaka kazi lakini hawajapata. Kwa hivyo ajue kwamba amebarikiwa na amebahatika. Kwa hivyo, achukulie ule kazi na umuhimu ambao unahitajika. Wakati anapoanza kazi yake, ni muhimu ajue kwamba kuna mwanzo wa kitu na kuna mwisho wa kitu. Kazi kuanza ni jambo lingine na kumalizia ni kazi jambo lingine. Namaanisha, akiingia kazi, pesa ambazo anazipata, awe anaweza kuzitumia vizuri. Ili wakati wowote ule kazi unapoisha, awe na vile anaeza kujikimu kimaisha. Asije akabaki mkono mtupu. Kwa hivyo ni muhimu aanze kufikiria kama ni ritaya yake itakuwa vipi. Au wakati wake wa kuondoka pale kazini, atakuwa amejivunia nini ningeweza kumshauri. Asiweke urafiki na watu ambao kazi yao ni kuharibu pesa kwa kujiingiza katika anasa mingi mingi. Akumbuke kwamba lazima awe na lengo la kutimiza kila mwaka ambaye atakuwa anajivunia. Asiwe tu pesa yake akipata anabadilisha maisha yake anaishi maisha ya juu. Wakati wowote ule kazi unapopotea unabaki unahangaika. Kwa hivo, awe ni mtu ambaye ana malengo yake na azifuate. Pia, ningemuambia akumbuke nyumbani kwao. Aweze kuinua maisha ya jamii ambayo ametoka awape wale wengine pia motisha. Kuwasaidia na wao wengine pia wapate kazi. Ndio aweze kuwa msaada ata kwa wazazi wao. Na pia kwa jamii yao kusiwe tu ni wao tu wanategemewa lakini wawe wa msaada. Kwa hivyo ningemshauri mtu afanya. Na pia kwa kazi yake vile alivyoanza kazi asimalize vile. Ajaribu sana aweke bidii. Na sio tu bidii aongezee masomo ya kumfanya awe mtu ambaye anaelewa kazi na anaeza kuchapa kazi kwa hali ya juu ajiongezee masomo ya aina tofauti tofauti ambayo itamfanya aweze kupanda cheo au vyeo haraka haraka. Hivo ndio naeza kumuambia na afanye kazi na wenzake vizuri. Asiwe mtu ambaye ataenda kugonganisha watu kazini. Lakini ajue ni nini ilimpeleka afanye kazi yake kwa uzuri.

Siku yangu ya kuzaliwa ni siku kubwa sana kwangu ni siku ambayo naienzi na naifurahia sana iwi sasa au iwi leo niko na miaka hamsini na mbili hiyo ni miaka ambayo watu wengi hawajafikia. Kwa hivyo kujaliwa kuona mwaka mwingine na kuongeza miaka ni baraka ya hali ya juu sana. Siku ambayo na inzi na naifraia sana Mimi, wakati wakusherehekea siku yangu ya kuzaliwa, huwa napenda kwanza sana sana. Uwe na wakati wangu wa kutafakari. Sipendi sana kuenda sehemu tofauti tofauti za kelele. Napenda niwe tu nimetulia. Sijui kama ni mimi tu. Furaha yangu ni niwezekuwa nimetulia. Kile ambacho nitapata kama zawadi nitapokea na nitafurahia. Lakini huwa mara mingi, napenda kutulia na niwe na familia yangu, tuweze kusherehekea pamoja. Kama kuna kiki, tunakula pamoja, tunakata pamoja, tunasherekea. Na pia kama tutataka kupika chakula, kusherehekea kwangu, siku yangu ya kuzaliwa ninapenda sana niwe na familia yangu karibu na mimi, tukule, tukunywe, tushereheke kwa sababu wao wananielewa wakati mwingi wananipa wakati wangu wa kufikiria kwa hivyo wao wataendelea na mambo yao ya mapishi na mambo ya zawadi na pia vile vile wanaelewa kwamba huo ni wakati ambao huwa sitaki mambo mengi. Na pia siwezi penda niende nje bila wao. Wako na mimi hivyo ninaelewa kwamba. Watanipa muda wangu wa kuriflekt. Kujifikiria na kumwambia Mungu asante. Kisha tushereheke pamoja kwa vyakula na kunywa.

Kunazo rangi ainamingi sana. Kuna rangi nyekundu, kuna rangi nye usi, kuna rangi nye upe, kuna rangi ya samawati, kuna rangi ya kijani, kuna rangi ya manjano, kuna rangi tofauti na siku hizi hadi zina majina zingine ambazo ni jina zenye hata siwezi kuzitaja hapa. Hasa za kingereza kama vile maroon, purple, pink. Kunazo rangi tofauti tofauti ambazo sizijui kwa lugha ya kiswahili. Rangi hizi zote zina mandhari yake na kuna vile zina sisimua mtu na zingine ambazo hazisisimui mtu. Rangi mimi nayoipenda sana ni rangi ya kijani, kwa sababu kijani ni rangi ambayo iko na mimea nyingi sana. Na hata hicho kijani utakuta kwamba kuna kijani ambacho ni kile kiko dark na kuna kijani ambacho kile kina ng'ara ng'ara hivi. Ninapenda hizo shades zote za kijani. Kwangu huwa nikiona kijani nahisi uhai na ninapenda hiyo mandhari ya kijani kibichi. Hiyo rangi naipenda, napenda hata nguo kuvaa za kijani. Nyumbani kwangu pia ukiingia katija chumba changu ambacho nakimiliki, nimekipaka rangi hiyo ambayo ninasema ni ya kijani, kijani ambayo inang'ara. Na nikiingia katika chumba changu nahisi amani, nahisi utulivu, nahisi uzalishaji kwa hivyo napenda sana. Hii rangi naiona mara nyingi. Japo kuwa saizi kumekua na ni msimu wa jua. Kwa hiyo mimea mingi kuna vile imeanza kubadilika kuwa kama rangi ya brown. Bado kunazo kwa wingi hapa pahali tunaishi. Kuna miti naiona hata nikiwa hapa kwenye dirisha. Ambayo bado ina matawi ya majani. Katika fensi naona kuna majani. Ukitoka hapa nje kwa shamba yangu, bado kunazo mimea ambazo zina hiyo rangi ya kijani hazijakauka. Inaleta mandhari mzuri sana. Na ninaifurahia sana. Hata nikiwa chumbani mwangu. Kwanzia chumbani mwangu na nje ni rangi ambayo naiona.

Teknolojia siku izi imekua kwa wingi sana. Kuna teknolojia ya mbinu tafauti tafauti. Kuna teknolojia ya vifaa tafauti tafauti. Na pia, kuna teknolojia ya matumizi ya vitu vya aina mbalimbali. Kulingana na matumizi au vile zimetengenezwa. Kunazo teknolojia za kupikia, kunazo teknolojia za kutumia vitu kama vile simu, kunazo teknolojia ya kueka vitu kama vile friji au barafu, jokovu. Kuna teknolojia ya kutumia vitu kama vile vya kulima, shambani. Kunazo teknolojia kama vile ya magari aina mbalimbali. Kuna teknolojia aina nyingi sana. Swali ni ni teknolojia gani ambayo unaitaji kwa jambo gani. Kwa upande wa teknolojia ya vitu kama vile simu hivi. Teknolojia ambayo naiamini sana na naipenda ni ya Samsung Samsung ni kampuni kubwa sana ambayo ina ubora wa teknolojia kwa vidhaa vyao vyote ni bidhaa vya hali ya juu tena vinaweza kudumu kwa miaka mingi. Ni bifhaa ambayo zina teknolojia ya hali ya juu kabisa. Watu ambao wanatumia ama sisi ambao tunatumia simu za Samsung Tumeona kwamba zinarahisisha mambo mengi sana. Na itakupatia value for money. Kampuni hiyo ya teknolojia ya Samsung Unakuta wametengeneza siyo tu simu peke yake. Wakona zile bidhaa pia za kupikia kama vile microwave, oven, fridge. Wakona teknolojia aina tafauti, tafauti TV televisioni. Wakonazo pia zao za matarakilishi mbali mbali. Ni kampuni ambayo, chochote wanachotengeneza. Huwa zinatengenezwa kwa uadilifu sana. Kwa hiyo mimi napenda teknologia ya kampuni ya samsung ni watu ambao kwa miaka hii ambayo tumeishi nimeona bidhaa yao ikiwa ya hali ya juu.

Kuna vitanda ambazo siku hizi wametengeneza za aina tofauti, tofauti. Kuna zile ambazo ni maridadi, kubwa, tena ni sio ngumu vile. Ukiingia kwenye kitanda hiyo, unasikia ni kama unaingia ndani, unazama. Unaeza kuenda chini na kurudi juu. Pia kunazo vitanda ambazo tumekuwa nazo za zile. Za kawaida tu zile zimetengenezwa na mbao na zile zimetengenezwa na vyuma. Pia tu za maridadi ah sio mbaya. Tofauti ni kwamba hizi za chuma. Mara kwa mara ata zikiekwa matres huwa zina ni gumu. Lakini kunazo hizo zingine ambazo huwa ukingia ndani unajikuta kama unaweza h kuingia na kujitoa nje. Maridadi sana japo ni maridadi na ni nzuri. Zinapendeza sana. Nafikiria mimi napenda tu kitanda kigumu. Nikilala sisikii kama naingia ndani vile kwa sababu ya mgongo wangu kwa hiyo mimi napenda tu kitanda ambacho bado ni kigumu sio kile nypesi sana ambaye nazama kule ndani.

Kwenye television, kunazo vipindi ya aina mingi sana. Vya mafunzo, kunazo vipindi vya soap opera, yaani vipindi ambayo kina leta video ama kipindi ambacho kinaendelea kwa muda mrefu. Hizi za zinatoka sana sana za nje. Pia ziko zile za ambazo zinatoka nchi za nje na pia kuna zetu za hapa za asili tu ambazo unaweza kuona. Kunazo pia kwenye televisheni unaweza kuona habari, unaweza kuona vipindi vya vya michezo, unaweza kuona vipindi vya mambo ya tourism, unaweza kuona vipindi vya ukulima, unaweza kuona vipindi vya finance, mambo ya kusoma, mambo ya pesa, kuna vipindi aina mingi sana. Hizi vipindi zote zinalingana na ni wewe unataka nini? Katika televisheni, mimi huwa siangalii sana, lakini kipindi ambacho sana sana huwa sipendi kukosa ni kipindi cha taarifa ya habari, kuweza kuelewa mambo yanavyoendelea katika nchi. Hiyo ndiyo kipindi ambacho huwa napendelea kufuatilia kujua vile mambo inavyoendelea katika nchi. Na pia kuna kipindi ambacho kinaendelea la kiasili ambacho huwa kimeletwa ya tamthilia tu hivi, huwa inaendelea. Hapo kwangu kabisa kabisa nikiangalia baina hizo mbili huwa ni. Afadhali nikose kuona kipindi cha soap opera lakini nione habari. Habari ya usiku ya saa moja na pia habari ya saa tatu. Hiyo ndo kipindi cha televisheni ambacho nakipenda sana. Naona habari kwa stesheni tofauti. Kama habari ya saa moja niliona kwa televisheni, kwa station fulani. Hiyo ingine ya saa tatu nitaiona kwa stesheni nyingine, ili niwezi kujumuisha habari ambazo zilizotangazwa.

Programu zimekuwa nyingi sana. Kunazo programu kama vile ya WhatsApp, kuna programu kama ya Google, kuna programu ya ChatGPT, kuna programu ya kulingana na vile mimi naelewa. Kuna programu za word processing, programu ya Excel, kuna programu ya PowerPoint. Hizi zote ni programu na zina lingana na ni nini haswa wewe unataka kufanya. Kwa kazi yako una lengo gani, kama ni mambo ya kuweka data, huwa napenda sana kutumia Excel naona ikiwa inanisaidia sana. Na wakati ambapo nataka huwa natuma email ama barua pepe za kazini mara kwa mara huwa natumia email kwa hivyo natumia word document. Natumia word. Pia ziko apps nyingi tofauti. Lakini sana sana hizo ndiyo huwa na pia natumia apps ambazo zina kubalisha mikutano mtandaoni. Yani online meeting ama virtual meeting kwa sababu ya kurahisisha kazi kama ile ya Google Calendar naitumia sana kwa mkutano. Kwa hivyo mara nyingi hizo ndiyo baadhi ya zile ambazo hua nazitumia kazini au katika mambo yangu kwa sababu na husiana nazo kila wakati au kila siku.

Furaha huwa inaleta hisia mbali mbali sana. Wakati nimefurahi, wakati mwingine unanyamaza, wakati mwingine natabasamu, wakati mwingine nabaki kutafakari. Mbona hii jambo imenifanyikia, ikanifuraisha sana. Wakati mwingine ninakuwa na furaha hadi natoa machozi. Kuzungumza inakuwa, ni ngumu sana kujieleza. Nikiwa nahisi kufurai sana. Sasa hio ni baadhi ya vitu ambavyo huwa nafanya. Nikiwa na furaha, naeza furahia nikose kuzungumza. Nishikwe na butwaa vile, kama mshangao kwa furaha. Pia naweza furai nikawa na kule kuhisi furaha ambayo inaleta hadi machozi, sio furaha ya uchungu. But machozi ikawa inatiririka, mpaka inanifanya siwezi kuzungumza sana. Kati mwingine najihisi tuu, nibaki kuliwaza. Mbona mimi nikabatika hivi ama nikatendewa jambo fulani mzuri. Iron body ambayo naeza sema hua nafanya nikihisi nafuraia sana.

Vitabu aah ni vizuri sana. Kuna vitabu vya masomo ya kawaida kulingana na subject. Hizo ambazo ziko katika curriculum fulani. Kunazo hizo vitabu za subject mbali mbali kama vile ya hesabu, kiingereza, swahili, CRE, mafunzo ya kidini, na kadhalika. Hizo ambazo ni za masomo. Tena kuna vitabu ambazo ni zile ambazo zimeandikwa na waandishi ya kama vile autobiography au kuandika mambo ambayo wana inawasisimua. Wengine wale kabisa wamejitolea kuwa waandishi wa vitabu ambavyo vina vinafunza mambo tofauti tofauti kama vile za kidini, kunazo zile za starehe tu, kunazo zile za hadithi ambazo za watu ambao waliishi kitambo. Ikarekodiwa, ikaandikwa. Kunazo pia maandishi ya vitabu ambaye inatokana na mambo ya dini. Zingine zimetolewa katika biblia kwa hivyo zinakuja zikiwa na mandhari fluani sasa mwandishi anawaandika kuhusu zile lile jambo ambalo angetaka kuliandika au kuelezea watu. Mimi mwandishi wangu ambaye nampenda sana. Anaitwa Max Mondro ni mwandishi ambaye ameandika vitabu nyingi sana ambazo zimetokana na uhusiano wake na mungu yale ambaye ame mfundisha. Na vitabu vya kevingi huwa ni ya vya uongozi, pia huwa ni vitabu vya kujenga charachter ya mtu. Na ni vitabu ambazo zimebadilisha fikira zangu huwa kunisaidia kujua kwanini ninaishi. Lengolangu la kuishi hapa duniani, my purpose ni gani. Huwa anazungumzia sana mambo kuhusu purpose. Uliza ninini ambacho, kipaji ambacho mungu amekupatia na unaitumia vipi. Na kama unaitumia, umejitayarisha kivipi. Huwa ni mwalimu ambaye ananisukuma, ananipamotisha ya kimaisha ya kujiuliza maswali muhimu sana. Kwa hivo, anaitwa Miles Monroe, mwandishi ambaye sa hiizi tukizungumza, hayuko hai, ali alikufa, lakini bado vitiabu vyake viko na msisimuko na viko na aah mandhari mazuri salna ya kujenga uongozi na pia charachter tabia ambayo inayoheshimika.

Hali ya hewa tangu asubuhi tulivyoamka kulikuwa na baridi kiasi wakati wa asubuhi kabla bado jua halijachomoka. Kisha wakati wa saa moja hivi asubuhi, nikiangalia kupitia dirisha yangu niliona kuna jua ambayo limeanza kujichomoza. Na msimu huu hasa kwanzia jana, juzi, hii mwezi imekua na joto jingi sana tangu mwezi wa januari tumehisi kuwa na joto zaidi. Kwa hio, katika kuamka, jua limejichomoza na sasa hivi na vyozungumza ni kama vile saa saba na joto kiko katika hali ya juu. Kulingana na tarakimu zetu wanasema joto za nchi zimetufikia hapa kama vile degree thelathini na mbili hivi. Kwa hivo, kwa sababu ni mahali ambapo huwa na baridi wakati mwingi, tunahisi joto cha hali ya juu. Ukiangalia mimea inaashiria kutamani maji. Kunavile zinanyauka, lakini bado hazijanyauka sana. Hivi nimevaa, nimevaa tishati na nimevaa kinyasa kwa sababu ya joto. Pia, niko na kofia ambayo nimevaa, nikitembea hapa nje, jua lisinichome sana. Hii aina ya hewa, sio mbaya sana. Na inakuja na changamoto zake, kama saa hizi kuna vumbi sana, barabarani. Na joto kiko kingi chamo. Na pia inafanya kupata vyakula kama vile mboga inakuwa ni ngumu. Unataka. Kwa hivo katika hii hali, kwa sababu ya joto ningependa, niweze kupata nafasi ya kuenda kuogelea. Ndio naona ikiambatana na hii hali ya anga. Na nisipoenda kuogelea basi tabidi na kaa chini ya mti nikijituliza tu. Kwa sababu kuna joto, joto nyingi. Hio tu na kunywa maji na kunywa maji mengi sana sababu nahisi kiu.

Kuna michezo aina nyingi nyingi ambazo zinafurahisha na zingine pia hua naona ni ngumu kwa hivyo huwa sishughuliki nazo kamwe. Mimi ni mtu ambaye nimependa michezo kama vile kukimbia, niliwahi kukimbia mbio za elfu moja mia tano. Lakini sikuwa na mwendo wa kasi sana sikuwa na ile pumzi sababu ilikuwa ni ya kuzunguka kiwanja mara tatu. Nikaacha, hiyo ni riadha, niliwahi kucheza mpira wa soka, mpira ambao nilipenda sana lakini wakati jinsia ya kike walianza kufundishwa hii mpira wa miguu, ilipata kama sisi, tumeshakuwa wakubwa, hatukufunzwa, sio kama vile siku hizi, kunazo ligi za wanawake na za wanaume. Enzi zetu hazikuwa hata ilikuwa inaonekana kana kwamba kuna shida ukienda kusema unacheza mpira wa miguu au soka. Ni mchezo ambao niliupenda sana. Mchezo mwingine ambao nilicheza ilikuwa basketboli. Niliucheza hadi nikachezea timu yetu ya shule. Nikaenda mashindano aina mbalimbali. Nikacheza pia mchezo wa handboli. Mchezo wa handboli ndiyo ulikuwa mchezo ambao niliupenda sana, ulinipa nafasi nyingi ya kuenda sehemu mbalimbali za nchi. Na pia katika ule ule mchezo nikajifunza kuwa kocha na nikawa pia refarii. Kwa hiyo mchezo ilinipeleka mbali sana na hadi wakati huu naheshimika kwa sababu ya mchezo huo. Pia, nilicheza mchezo wa voliboli, lakini nilikuwa mfupi. Kwa hivyo, sikuicheza sana. Hapa nchini, utakuta kwamba timu yetu ya voliboli ndiyo timu nzuri zaidi Afrika ya wanawake. Kwa hivyo, competition ilikuwa juu sana. Wale ambao wangepata zile nafasi walikuwa ni wachezaji wa hali ya juu kabisa. Kwa hiyo sikuicheza sana nilicheza tu nikiwa shuleni. Basi kwa hivyo, kwa ufupi nasema mimi ni mtu ambaye napenda michezo na pia napenda kujifunza michezo ambayo sijawahi kucheza. Kwa sababu ukiwa mwanamichezo hiyo ni kama iko ndani ya damu. Na ukifunzwa tu kidogo hivi kushika siyo ngumu kwa sababu ile mindset ya kuwa sportsperson tayari unayo ni kujifunza tu. So kwa hizi michezo kadhaa kunazo michezo ambazo ningependa kuzijaribu na sijazijaribu, niliziona tu kwa mbali. Mchezo kama vile lawn tennis, tennis ile ya kuchezea kwenye tennis squat, mchezo ambayo niliona uko mzuri sana. Ningependa kujaribu. Pia ningependa kujaribu mchezo wa squash nimeona katika runinga watu wakizichezea kwa mbalimbali. Pia mchezo wa darts ningependa kujifundisha. Niliona mtu anasimama tu na analenga mshale wake, pap, ningependa tu kujifunza, nijue na mchezo mwingine pia ningependa ni mchezo wa karate, ambao utanisaidia kimazoezi, na pia utanisaidia kulinda mwili wangu, kuniweka fit hata kama miaka imesonga. Hiyo ni baadhi ya michezo ambaye ningependa kujaribu. Siyo moja tu ni kadhaa kwa sababu mimi ni mwanamchezo.

Hali ya hewa aah siku hizi ina mabadiliko mingi sana. Aah. Siku hizi huwezi kusema ya kwamba unajua msimu fulani utakuwa ni wakunyesha, msimu fulani utakuwa ni wajoto, msimu fulani utakuwa ni wahali ya baridi. Hali ya anga siku hizi imekuwa haibainiki kwa sababu ya mambo ambayo ya mebadilika katika anga siku hizi. Kwa hivo, ni muhimu mtu kujiandaa kiakili kuelewa kwamba hewa inaweza kubadilika wakati wowote. Japo hewa inaweza badilika, tayari tunaelewa kwamba kuna hewa ambayo ni ya yoto, kuna hewa ambayo ni ya baridi, na kuna hewa ya msimu wa mvua. Mimi, ningesema napenda, kabla sijasema napenda hewa gani? Ningesema wakati huu ambayo nazungumuza tuko katika kipindi chajua kali sana. Kwa hiyo kuna joto, joto jingi. Na joto nenyewe inafanya hatupati mboga ya kutosha na pia inaleta uvivu ainafulani. Kwa hivyo mambo yako lazima uyafanye mapema. Pia kuna vumbi sana hapa barabarani kwetu. Vumbi ambayo inaleta homa nyingi sana. Kwa hiyo kulingana na vile tumepitia msimu wa joto mimi ningesema hali ya hewa ambayo naitamani nje ni hali ya hewa ya baridi. Nasema nje kwa sababu tumesikia joto, ningependa hewa ibadilike kiasi ilete baridi. Ili aa ni hisi utulivu kiasi. Kwa hiyo, hali ya hewa ambayo, naweza sema na, naweza kuwasiliana nayo au si naipenda. Naweza ishi nayo kikamilifu ni hali ambayo. Sio ya joto, ni hali ya baridi.

Katika maumbile ya matunda, matunda yameumbwa, yakiwa na shepu tafauti, rangi tafauti, yakiwa na harufu tafauti, yote ya na mandhari tafauti tafauti. Kama vile tunda la apple, tunda la mzabibu, tunda la machungwa, tunda la ndimu, tunda la papai, tunda la ndizi. Matunda yakona testi tafauti, yakona shepu tafauti, yakona rangi tafauti na kwa hivyo yote matunda haya zote tu huwa zinapendeza naeza kusema huwa zinapendeza zote na zina umuhimu wao katika mwili lakini tunda ambalo, nahisi kupendezwa nalo sana, ni tunda la chungwa, chungwa katika ule umbe wake wa mviringo, na pia rangi yake, ile rangi ya orange, sijui inaitwaje na kiswaili vile, naipenda sana, tunda chungwa ama machungwa kwa kuitazama tu kuna vile inaleta ile hisia ya kiu hasa ukiingwa ikiwa baridi kuna vile pia inavutia. Kwa hivo napenda sana, baadhi ya hizo matunda ambazo nimesema ninapenda, tunda langu la chungwa, linalipendeza, ata nikiona kwa umbali linalivutia sana.